Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi napenda harufu ya chakula sana sana harufu ya nyama. Maua, kidogo kwa umbali, manukato hufanya naumwa na kichwa. Kwa hivyo, sema napenda harufu ya chakula. Kumbu kumbu ambazo chakula hunikumbusha sana sana nyama wakati wa furaha. Kwetu, wakati wa furaha watu huchinja, kwa hivo, nahisi vizuri, nahisi furaha, naposikia harufu ya nyama.

Napendelea viatu gani? Jambo la kwanza napendelea viatu comfortable. Sipendelei viatu zenye. Zenye zitavaa nasikia miguu nimefinywa. Napendelea viatu vilivyo na starehe pia napendelea viatu vya kisasa. Viatu vinavyo valiwa na vijana kwa usasa.

Napenda kusoma vitabu vya aina gani. Napenda kuoma vitabu vya historia na pia vitabu vinavyo ongelelea kuhusu uchumi. Mambo haya wamili hunifurahisha sana. Historia Uchumi, Kwaivo naeza soma historia na uchumi naskia vizuri. Vitabu navyo penda kusoma ni vya historia na uchumi wa inchi.

Ngependa kutembelea mji gani dunia? Duniani Brazil, Rio de Janeiro. Huo mji una historia kubwa za mpira wa miguu. Kwa hivyo ningefurahi sana napo, tembelea Rio de Janeiro. Pia ningependa kwenda Washington, D.C. Pia Dubai, pia London, lakini sana sana Reo de Janeiro huko Brazil.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Asubuhi napoamka, naoga macho. Zaabu anapoenda kukula, naoga mikono. Na jioni napoenda kulala, naoga miguu. Lakini wakati nimetoka nimetoka kucheza na nimesweat sana naoga mwili wote. Kwa hivo wanaoga kama mara tatu. Kwa siku, sehemu tofauti za mwili, lakini maramoja mwili wote.

Programu gani ya simu ninayo tumia kila siku? Kwa simu yangu kuna programu mingi lakini programu ninayo tumia kila siku, ata siki kila siku karibu kila saa ni programu ya Whatsapp. Kwa sababu, kazi mingi hupostiwa pale, matukio mingi, mengi hupostiwa pale, shuguli zote zangu za kikazi, marafiki wangu wote wako pale Whatsapp. Kwa hivo, programu ninayo tumia kila siku ni Whatsapp.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Aa, sai ni ngumu. Sai ni ngumu kwa kila kwa sababu kila kitu kimebuniwa kwa njia ya teknolojia saii. Unaweza kuhishi ndiyo, lakini ntakua na maisha yenye mkazo, maisha magumu ambayo si ya kutamanika. Kwa hivo, siwezi kamwe.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kwanza mawasiliano mazuri huweza kujulisha mtu anachotakiwa kufanya majukumu yake na pia malengo ya siku. Kwa hivyo umuhimu au kipaumbele cha mawasiliano kwenye kazi ni kwamba kila mtu anajua jukumu lake. Na kwa hilo jukumu lako tutakuuliza umefanya nini?

Nyama gani ninayopenda zaidi? Nyama ya mbuzi. Penda nyama ya mbuzi sana. Asa ya hapa kwenye mbavu ni nyama tamu inatoa supu na ikona mifupa mitamu yanayo weza kuvunjwa na meno. Napenda sana nyama ya mbuzi ya pili nyama ya kuku kwa sababu ni rahisi inaezapika chakula tofauti lakini ya kwanza kabisa ya mbuzi.

Jee, unapenda kusafiri na ramani au gps? Aa, ramani imepitwa na wakati, heri gps. Ni teknolojia ya kisasa, napenda mambo ya kisasa. Ramani ni mzuri, lakini kidogo imepitwa na wakati, kwanza ata sijui kuitumia. Ramani haiko haina majumba ya kisasa lakini gps kila kitu cha kisasa kiko hapo.

Ungependa kujifunza kuhusu ujuzi mgani? Ningependa kujifunza kuhusu kuuza na kununua bidhaa katika soko. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu wakati huu tunaoishi, kila mtu anafanya kitu, awe mwanabiashara. Aweze kuuza kitu na kununua kitu. Nimejaribu kujifunza jambo hili awali sana sana katika masomo yangu ya shule, na imekuwa ujuzi unaonekana una maisha ya usoni. Ningejifunza kwenye mitandao ya kijamii kila pahali mtu yeyote anayenisaidia kujifunza nitashukuru. Wakati mzuri wa kuanza kujifunza ujuzi huu ni sasa hivi. Kama si saa hii ni sasa hivi.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Napenda kipindi cha matangazo ya mpira. Kipindi cha kuvutia sana. Kwa sababu watu wengi huwa hawakioni lakini mimi kukutia mpira aniona. Nafurahia mchezo wa mpira kwa hivyo matangazo yanayohusu mchezo wa mpira ni kipindi chochote cha televisheni ninachopenda sana.

Natumia kompyuta kwa nini zaidi. Natumia kompyuta kufanya kazi. Kazi zangu zote nizakiteknolojia. Hivyo, kompyuta huwa natumia kufanyia kazi. Jumapili me hutumia kompyuta kuandika barua meme au barua pepe hizi ni moja wapo ya zile kazi ambazo mi hufanya. Kwa hivyo matumizi yangu ya kompyuta zaidi ni kufanya kazi. Yapili ni kuandika barua pepe.

Nje unapenda kusoma maoni mtandaoni bila shaka napenda kusoma maoni mtandaoni unapofanya jambo ama jambo linanapofanywa kwa inje ni vizuri kuelewa wanainchi wenzako wanaona hilo jambo aje na pahali ambapo utapata chenye wanainchi wenzako wanaongelelea. Jambo fulani ni hiyo hayo maoni kwa hivyo ninapenda sana kusoma maoni mtandaone.

Jee, unapendelea shati au tishati, napendelea tishati, mimi ushinda kwa kunyumbani, nashinda kwa nyumba. Tishati ni mzuri, tishati uneza vahaa na nguwo katha wa katha, lakini shati, shati utahavaa katika na nasuti. Kwa hivyo shati, si nguo uneza vahaa mara mingi na combination mingi, lakini tishati utahavaa mara na utahavaa tofauti, tofauti. Tishati safi, unaezana nao pahali popote.

Umewai nunua kununua tikiti za tukio ndiyo nishai nunua tikiti za tukio tulikuwa tumenda kuona mpira kasarani hapo nilinunua tikiti za kwanza za tukio. Ya pili nishai enda kuona mwanamuziki katika ukumbi wa kimataifa wakenyatta hapo pia. Nilunua tikiti za tukio. Nilifurahia sana matukio haya mawili.

Unapenda kufanya nini na familia yako, ninapenda kupiga ngumzo na familia yangu, napenda kuwahadithia, hadithi, hekaya, na pia kupujipanga kwa ajili ya maisha. Oh sorry. Napend kusoma bibilia pamoja na familia yangu, sana sana ni kupiga ngumzo.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Nilikuwa napenda kucheza na watoto wenzangu, kucheza kandanda katika maisha yangu ya utotoni, nilikuwa na uwezo wa kucheza kandanda mchana mzima na kusoma vitabu na kupiga hadithi. Kwa hivyo nilikuwa napenda kucheza kandanda siku za utotoni.

Mwandishi gani wa vitabu ninapenda? Mwandishi ninayependa ni mwandishi wa kitambu ameandika vitabu wa darasa la kwanza, la pili, la tatu. Alikuwa anaitwa mwandishi ala bina wala. Alikuwa ameandika vitabu vya kiswahili darasa la kwanza andi la nane. Kwa hivyo napenda ala bina wala.

Jee, unapenda kunaunua vitu mtandaoni. Ndiyo, napenda kunaunua vitu mtandaoni. Vitu vingi vya mtandao hasa kuena kununua kwenye makampuni yanayo julikana. Kufika ya kiwa salama, salmini, bila kukunjika vunjika. Napia, huwa ni kualiti ni huwa ni kualiti ile mzuri kabisa. Ndiyo, unapenda kunaunuwa vitu mtandaoni.